Nikiwa kazini changamoto ambazo nakutana nazo ni kathaa. Ya kwanza, changamoto ya kwanza ni, kila wakati ninapofanya kitu vibaya ninge watu hupenda kunitusi, watu hupenda kunikandamiza, haswaa meneja. Kwa sababu hawafurahii na jinsi ambayo kazi imefanywa vibaya sasa huukuwa changamoto kubwa. Changamoto zingine ni labda wakati tumekosana na nimekosana na mfanyi kazi yeyote na changamoto hukuwa kwa sababu siwezi shirikiana na yeye vyema kabisa kwa sababu hakuna utangamano mzuri.

Naam, nikiwa kazini mimi hutaka kufikia level za juu na ningependa kupanda vyeo kwa sababu naam, hiyo ni bidii yangu na natumai itaniweka pale, saa ningependa hata kufika kwa level ya meneja mkuu ambaye ana shughulikia wote na mimi kuwa kama kiongozi wa wao wote, naam.

Pale kazini mimi huanza mradi mpya kwa ku kwanza kuuliza na kuangalia namna na wakubwa kazini wanaonelea mradi wangu ambao nataka kuufanya. Naam, ninapowaelezea mimi huangalia jinsi wanavyochukulia ya mambo hayo, naam, wakisha kubaliana nami mimi huanza kufanya mradi huo. Nikifanya pamoja na usaidizi wa wafanyi kazi wengine, ikiwa nitahitaji.

Mimi hupigia picha mara kadhaa haswa ninapo uwa kwenye sherehe aina inati. Na pia nikiwa na familia mimi hupenda kupigia picha. Ili kuweka hiyo memori mzuri. Kwa sababu mambo hayo hukuwa mazuri sana. Hadi picha zile ninapoziposti pale kwenye mitandao kwa furaha.

Kila asubuhi ninapoamka mimi huenda kwenye kwenye bafu, mimi huoga maji baridi, shadidi. Baada kumaliza kuoga mimi hupiga mswaki, meno yangu ili yawe safi kama msahafu. Ninapomaliza mimi huchukua kuenda pale sebuleni ama pale kwenye kwenye jikoni ambapo mimi huchukua chai na kunywa kabla ya kuenda kwenye gari na kuenda kazini.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi yangu jioni ninapotoka kazini. Kabla ya kuoga jioni na pia kabla ya kula na nipumzike. Hii nisaidia sana ninapotoa jasho nafuraia sana kwa sabubu hiyo ni mazoezi mazuri.

Naam kila siku mimi hutumia simu kufanya shugli mbali mbali. Na muda mwingi natumia simu wakati wa jioni na usiku wakati nipo kwa nyumba. Naam programu ambazo nazitumia ni programu kama ya Whatsappu, programu ya Google Chrome, Tovuti. Natumia, mara yangu ya kwanza kutumia simu kumbukumbu ninayo ni nikisoma pale ni kikuwa shule upili. Nilikuwa natumia simu sana ni kisoma. Na simu imenisaidia sana maisha ni mwangu kutafuta pesa, kufanya mingi. Na kujisaidia na kujijenga. Na nikiwa kazini wakati wa mchana na huwa nazima simu yangu.

Mimi hupenda mazingirakazi ambaye yana amani, yana umoja, ya utengamano, na uwiano wa wafanyikazi. Kwa sababu naelewa kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na tukifanya kazi kwa pamoja na kwa umoja mambo hukuwa bora kabisa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kutafuta mtu ambaya amebobea ama ana ujuzi zaidi kwenye mambo hayo na mimi kumuomba kunifunza pole pole ile ya kunifunza kidogo kidogo. Iyo ndiyo njizi napenda kujifunza mambo mapya na hunisaidia sana kabisa maishani mwangu kwa sababu mimi hukua na hujisaidia na ujiboresha zaidi.

Naam, kipindi cha televisheni ya mbacho mimi na kipenda ni kipindi cha matangazo. Kwanza za saa moja usiku na saa tatu usiku napenda sana. Saa moja usiku kwa matokeo ya kiswahili na matangazo yake kwa kiswahili na pale saa tatu kwa matangazo kwa lugha ya kimombo, yani kingereza Nam.

Naam, nimeenda kwa tamasha la mziki za wasani katha wa katha. Naeza sema tamasha ambalo nilienda ikanifurahisha ni tamasha ya sauti sol. Wanaandaa tamasha ambalo linaitwa sauli fest Oktober fest naam. Inakuanga tamasha ambalo ni nzuri sana. Nikisikiza wakiimba moyo wangu na tulia. Tuli hauna maneno mingi. Naam.

Naam mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kuyapa muda unaoafaa na kutafuta watu ambao wanaeza nisaidia ni kafanya kazi hiyo kwa haraka na upesi kabisa na na kitu kingine ambacho hufanya nifanye kazi za dharura kwa jinsi inavyofaa ni kuongea na wakubwa wangu ili wanipe muda unaotosha na muda unaofaa hili nifanye kazi ya ubora.

Nikiwa na marafiki zangu mimi hupenda kufanya shughuli mingi. Kama kuenda ku kuendesha baiskeli kwenda kuendesha magari kucheza michezo aina ya chess kucheza soccer mambo yoyote ya kufuraisha kupika pa moja kula pamoja mambo haya yote.

Naam, napenda mkate mweupe. Kwa sababu mkate mweupe hunifurahisha sana. Napenda nikinywa na chai kama nimepaka siagi kwenye mkate huu. Huwa mtamu sana na chai nikinywa na chai ya maziwa huwa huwa tamu sana na mi hufurahia kabisa. Naeza ongeza asali ili ikuwe tamu pia um.

Naam, mimi napenda chakula kitamu. Chakula kitamu mimi hukila kwa wiki kabisa. Chakula kitamu ambacho mimi napenda sana ni chapati kwa kuku. Chakula hicho hukuwa kitamu haswa kikiandaliwa na mamangu mzazi. Mamangu mzazi alikuwa amezoesha kunipikia chakula kitamu. Chakula kitamu ambacho nikikula naweza jikuta nalamba sahani. Naam, baada ya kumaliza kula.

Ikiwa mambo ni mazuri, ninapenda kusoma maoni, nijue maoni ya watu na wenzangu ni yepi kuhusiana na matukio ambayo yamewe kwa pale ama matukio yanayetokea. Naam maoni ya watu hunisaidia kujua ni njia jinsi gani tunaweza saidiana haswa kaa wananchi wa taifa hili.

Kabla ya kulala usiku mimi huhakikisha kwamba nimeoga maji maji. Jiwarid shadidi. Baada ya kuoga na mimi husikiza muziki. Na kufanya mazoezi kidogo kabla ya kulala na kabla sijapumzika pia nimezoea kuomba mungu before nilale.

Naam ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kupika keki. Na ujuzi huu ningependa kuujua kwa sababu ningependa sana nikuwe nafanya kazi ya upishi. Kama kazi ya kujisaidia kando na kazi ya uhandisi. Na nisha mama yangu mzazi alikuwa anafanya kazi upishi na alikuwa mzuri sana na nigependa kufanya kazi ya kupika keki ili nikaweze kujua na jinsi gani nitaweza kupata hata kama ni visenti kidogo kutokea kwa shuguli hiyo. Na nige penda nianze ujuzi huu. Mwaka mpya unapoanza ningependa nianze kujifunza ujuzi huu.

Napenda kuenda cinema mara kadha na pindi tu ninapo pata muda wa ziada. Mimi huenda kuona cinema kwa sababu na natumai cinema mkuwa kuburudisha na kufurahia. Na napenda kuenda kule nikiwa na marafiki zangu li tuweze kufurahia pamoja.

Na somo la sayansi ambalo nalipenda ni somo la kemia. Nilipenda somo la kemia haswa sana nilipokuwa chuo kikuu na hata shule ya upili. Nilipenda kemia namna mwalimu wetu alikuwa anatufunza kutuelewesha mambo mengi ya kuhusuiana na kemia.

Naam mimi husomea habari mtandaoni kwa mitandao inaati kuna mitandao ya Facebook kuna mitandao ya Twitter. Mimi hupenda kusoma habari huko na kufuatilia namna matukio na avyo tokea na namna matukia haya yalivyo yalivyo chipuka na hiyo hunisaidia sana kwa subabu mimi hukua na jua mambo haya kwa ukamilifu.

Naam michezo ninayopenda kutazama ni mchezo wa soka. Na napenda kutazama michezo hii kwa sababu michezo hii huwa wa kufana sana. Watu ama wachezaji wanapocheza uwanjani hunifurahisha na kunisisimua kabisa. Naam nakumbuka mchezo uliofana sana ninakumbuka nikiangalia michezo ya Chan elfu mbili na ishirini na nne ambayo iliandaliwa hapa nchini Kenya kwa michezo ambayo ilifana sana nchi ya Kenya ilivokuwa ikimenyana na timu zingine kama Senegal na kadhalika. Naam napenda kutazama michezo hii kwenye runinga ama televisheni. Na mimi hufurahia sana ninapoona michezo hii nikiwa na marafiki zangu naam. Nahisi vizuri sana ninapoangalia michezo hii.

Naam, napenda miziki ya jadi, miziki ya aina ya rumba, ambayo iliimbwa na wasanii wazee na wale wakale. Miziki hii hunifurahisha sana kwa sababu huwa na, mawaidha mengi sana ambayo yanasaidia binadamu kukua. Na miziki haya pia huwu na midundo inayofurahisha.

Naam ninandege wa kufugwa nyumbani aina ya kuku. Bata mzinga naam. Hawa ndege wote mimi huwafuga kwa sababu mimi mwenye mkulima na mifugo hii hunifurahisha nikiwanayo. Kila wakati ninapotaka chakula ama nyama sinabudi kuchukua mmoja na kumla naam, zaidi ya hayo, hunisaidia sana wakati ninashida na sina pesa, ninaweza kuwauza na nikapata pesa.

Ninapenda kwenda madukani kila jioni ni napotoka kazini ilininunue vitu kadha wa kadha ambazo husaidia kama mkate. Ya maziwa. Naam, mambo haya ambayo yanaweza saidia katika nyumba. Nunua vitu vingine ambavyo, labda zimeisha kwa nyumba saa.

Kitu ambacho mi hufanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwasikiza kwanza ninapowasikiza na kuwapa nasaha ambayo inaweza wasaidia. Nasaha ambayo mi huwapa huwasaidia kujua jinsi ya kupata suluisho ya tatizo ambalo linawasumbua.

Mafanikio ya timu mimi husherehekea kwa njia ina inati. Lakini njia muhimu ambayo mimi husherehekea mafanikio ni kuenda klabuni na kunywa kakitu na marafiki. Na wafanyi kazi ama timu ambayo tumefanya kazi nayo asante.

Mimi napenda kuwai mapema katika shughli zote najua kulinda muda kufika kabla ya muda ambao nimeagizwa kufika mahali nachukia sana kuchelewa katika shugli yoyote na sipendi watu ambao wanapoteza muda.

Naam, nimefikiria kuanza biashara yangu mara kadhaa hadi nikona biashara mingi ambaye nafanya zangu kibinafsi. Kama mimi ni mkulima na nafuga kuku na nina kuku wengi kuna kuku wa kutaga mayai kuna vifaranga kuna kuku wa nyama naam hao wote nimewafuga ka kufanya biashara naam.

Na naam naezaishi siku moja bila teknolojia lakini siezi ishi kwa muda mwingi bila teknolojia. Kwa sababu na tegemea teknolojia sana kwa kufanya shughuli mingi zangu biashara zangu mingi nafanya kutumia simu na mambo yote ya teknolojia mitandao naam.

Naam kitu ambacho mimi ufanya ili kutumia matumizi ya plastiki kwa wingi nii kuhakikisha kwamba vitu vingi nanunua ni vitu ambayo ni vimeekwa kwenye makaratasi ya ambae sio ya plastiki. Na kuhakikisha hayo nanuwa vitu kutoka kwa watu ambayo ni wazuri na wanauza kwa bei inayofaa.

Na nimefanya mambo mengi ya wema. Na kitendo cha wema ambacho nimefanya hivi majuzi ni kuenda katika shule ya upili na kuwapa nasaha vijana. Na wasichana ambao vijana waliokuwa kwenye darasa la kidato cha cha nne nikawapa nasaha kuhusiana na jinsi wanafaa wasome. Na mambo mengi kuhusiana na masomo nikawapa motisha. Naam.

Chakula ambacho mimi napenda kula jioni kwa siku mingi ni sima ugali. Penda kula ugali na hunipa nguvu na napenda kula ugali kwa sana kwa sababu ugali mimi mwenyewe ni kutoka kwenye kabila la waluya.

Napenda maneno mingi kuhusu mta yangu. Lakini kitu ambacho napenda sana ni watu katika mta wangu wamesoma sana. Kuna madaktari, kuna wahandisi, kuna walimu. Na watu wengi sana na bado kuna wanafunzi shuleni wanajituma kusoma. Ili wakuje wawe watu wa maana kwa maisha.

Naam mimi napenda chakula kilicho na mafuta. Na huwa namashiko, mazuri. Na nafurahia sana kula chakula cha mafuta. Na unipendeza, nakuwa vyema sana. Sa mimi napopata chakula bila mafuta kidogo hivi huwa sikipendi.

Napenda kuwa mahali ambapo kuna amani na kuna umoja. Naamini ya kwamba umoja ni ngumu nguvu utengano ni udhaifu. Na pia napenda kuwa mahali ambapo kuna furaha. Watu wanafurahia. Hadi wakati wa kufanya kazi mambo hayawi. Na tatizo na matatizo mengi sana naam.

Naam, mwandishi wa vitabu ambayo mimi nilimpenda kabisa ingawaje alifariki ni mwandishi ken walibora. Kitabu chake ambacho aliandika amba chenye kilinifurahisha kabisa na kunipa mawaidha mengi sana ni kitabu aina ya sa kwa jina siku njema.

Timu ya rugby ambayo mimi napenda ni timu ya Fiji. Napenda kwa sababu hii timu inakuanga na umoja mzuri alafu, wanapiga shughuli safi. Kila mara wanapocheza michezo yao ya raga, wanifurahisha sana kwa jinsi wanapokimbia. Na vijana wale wanakuanga na miraba minne suli tinginya.

Naam mimi hupenda kula ugali kwa sababu zibubu naamini ugali hunipa nguvu zaidi. Na ugali kidogo hivi na ambatana na vyakula ambavyo napenda kama vile nyama kuku na mimi hushiba sana ni napo kula ugali. Na ugali hunifurahisha sana.

Sera ya kampuni ambayo naiona muhimu ni kuna mambo ambayo lazima yawe kisiri katika kampuni. Na mambo haya lazima yawekwe kwa usiri wake kwa jinsi inavyofaa. Mambo haya haifai kuwekwa wazi paruwanja kwa kila mtu kuona. Mambo haya nasemanga ni sera kubwa kabisa.

Napenda majira ya masika. Majira haya hukuwa na mvua mingi. Na nafurahia sana kukua na mvua mingi sababu mimea hukua mzuri, maji hukua ya kutosha. Na hali ya hewa kidogo haikuangi mbaya sana. Mambo haya mi hujaribu kuyapenda.

Kitabu ninacho kipenda zaidi, ni kitabu kwa jina la siku njema. Ni kitabu cha hadithi inayosimulia. Mambo mengi yaliyoandikwa na ken walibora. Na mtu ambayo namkumbuka sana ni Juma Mukosi. Naam, alivyo nifuraisha katika kitabu hicho. Na kitabu, kitabu hichi nilikisoma nikiwa pale shule ya msingi. Baada ya kuambiwa na mwalimu mkuu nikaweze kupitia. Na kitabu hicho kilinifurahisha sana cha Ken walibora. Na sinabudi na nikipata kitabu kingine kimeandikwa na Ken walibora, Mimi lazima nikisome.

Naam mimi huhifadhi pesa kupitia benki na kupitia mpesa pale kwa ziidi money market fund ambayo imetolewa juzi kuweka pesa vizuri naam mambo haya hunisaidia kuhifadhi pesa yangu vizuri na ahadi yanapofanya miradi mbalimbali.

Naam napenda kufanya kazi ya nyumbani kwa sababu naamini usafi ni kitu ya maana. Na usafi wa boma, usafi wa nguo, usafi wa nyumba ni huwa muhimu sana. Kwa sababu hata unapopata wageni wakikupata hukua msafi, msafi wanafurahia pia manthari yako.

Napendelea shati, mimi napenda manguo ambayo ni ya kiofisi, napenda shati. T-shati napenda kuzivaa labda wikendi ama nikiwa kwa nyumba usiku. Naam mambo hayo ya shati nayapenda kwa sababu mimi mwenye hadi napenda kuvaa masuti.

Naam nina kumbu kumbu ya kutisha kumbu kumbu za ajali ambazo zimetokea karibu na mimi. Na kumbu kumbu za vifo ambavyo pia zimefanyika. Nikishuhudia kwa macho yangu na kumbu kumbu hizo hukuwa za kutisha sana kwa sababu damu umwagika na.

Kila mara ninapokuwa kazini mimi huhakikisha kwamba ni nafanya kazi zangu zote kwa wakati unaofaa, kwa bidii inayofaa. Na kwa kuweka umakini unaofaa pia kwa sababu naamini kazi ikifanywa kwa umakini inakuwa kazi bora.

Zawadi nzuri ambayo mimi nimewahipokea ni zawadi ya pikipiki ambapo nilipewa na babangu mzazi pikipiki siku yangu ya kuzaliwa. Na napenda pikipiki hile kwa sababu kila mara ninapotembea hapo wikendi. Mimi hutumia pikipiki hiyo na.

Ili kulinda mazingira mimi nahakikisha ya kwamba mimea au miti haikatwu ovyo ovyo na nazidi kupanda miti kwa boma langu na kuhakikisha kwamba mazingira yame yako sawa hadi napanda maua na mambo mengineyo.

Rangi ninayoipenda sana ni rangi nyekundu, inanikumbusha timu yangu ya Manchester United, kitu ambayo napenda ni wanapenda kuvaa jazi za rangi nyekundu kila mara wanapocheza uwanjani wa nyumbani na hunifanya nihisi ni furaha sana na mara mingi wanapovaa jazi za rangi nyekundu sisi hupiga na kushinda mchezo huo naam.

Naam mimi napenda mziki wa reggae. Mziki wa reggae hunifurahisha sana kwa sababu ya wasanii wakuu ambao walikuwa katika mziki huu waliobobea. Wasanii kama laki dube Laki dube alikuwa msanii ambayo alikuwa akiimba reggae. Unaofurahisha, unaofunza mambo mingi. Na mara mingi mimi husikiza mziki huu wa reggae usiku ama jioni wakati napumzika. Na kila mara napousikiza miziki huu nafuraia sana. Na wimbo wangu naoupenda sana ni kila mara napousikiza mimi changamka. Hadi kudeance kidogo.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo ni nazo ni shule ya upili. Mahali ambapo nilikuwa darasa la kidato cha nne vaa. Darasa ambalo lilikuwa na vijana waliokua wazuri wema. Tulikuwa tunanunuliana mikate tukinywa na soda. Kila siku tulipo kwa tunashirekia siku za kuzaliwaza wenzetu nao.

Siwezi ishi pasipo na simu kwa sababu simu hunisaidia katika mawasiliano ya kila kitu. Hadi biashara watu wanapotaka kununua vitu watanitafuta kutumia simu na bila simu siwezi ishi vyema na kwa sababu inanisaidia sana.

Baada ya kazi mchana mimi napoenda nyumbani jioni hapo saa moja jioni. Mimi hutulia, huwoga maji baridi. Kutembea tembea, kunyorosha migu kupata chakula cha jioni. Ikiwa ni siku za wiki, huwa natulia na familia. Ikiwa ni wikendi, huwa naenda kujiburudisha kidogo. Ata kama nikunywa soda na marafiki na hisi furaha sana wakati wa jioni. Kwa sababu huwa muda tu wakupumzika.

Wafanyikazi wenzangu mimi huwasiliana nao kwa njia ya simu na tunaweza kupatana na kuelewana vizuri sawa tunapotumia simu na hapo ni kama siko kazini nikiwa kazini sisi huongea na kuelewana na kufanya shughuli na kazi kusonga mbele vizuri.

Naam mimi hupenda kununua vitu kwa maduka ya supermarket. Kwa sababu katika supermarket tunapata vitu vyote hapo ndani. Sasa sina haja ya kutembea tembea ovyo ovyo kutafuta mambo haya kwa maduka ainainati. Naam kwa sababu yote naweza yapata kwa supermarket.

Kitu ambacho napenda sana katika shirika langu ni namna watu wanafanya kazi na umoja. Na amini umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Utangamano na uiano katika shirika letu ni wa hali ya juu kabisa. Hivo imesaidia ata mapato yanakuwa juu sana.

Wakati kuna mvua kuu, mimi huhakikisha kwamba nina mwavuli na kuvaa manguo, sweater, nguo nzito nzito ambazo zitanisaidia nisiwe na nisishikwe na baridi. Na kitu ambayo naeza sema sipendi mvua vile sana kwa sababu ingawaje husaidia sana kwa mimea. Na siku ambayo nilifurahia sana mvua kunyesha ni wakati fulani kulikuwa na kiangazi mingi halafu mvua ikaanza kunyesha hiyo siku tulifurahia sana na ilikuwa siku ya furaha. Na mvua ikinyesha mimi huhisi furaha wakati mvua inanyesha kwa sababu naamini mifugo yangu na mimea zita nawiri na zitakaa salamu.

Naam nimewai kufanya yoga mara kadhaa naamini yoga kufanywa asubui kuwa kitu ya maana sana na husaidia sana katika afya na kukuwa kwa binadamu naam na siezi kawia tena kurudi kufanya yoga kwa sababu yoga ni nzuri.

Shauri ambayo ningependa kupea mtu ambayo anaanza kazi ni afanye kazi kwa bidii. Aheshimu wafanyikazi wenzake. Na awe na uwiano na utangamano mwema na kila mtu pale kazini ili akaweze ku kukua na kukuza katika kazi ile.

Ningependelea kitanda kizuri, kitanda ambacho nikilala sina shida mingi nafurahia na mambo hayo yote. Na kitu ambacho ningependa kusema na kitanda ni mambo ya kitanda inafanya mtu anapumzika vizuri. Hasa kitanda kikiwa kizuri inakuwa sawa.

Michakato kazini mimi huiboresha kwa njia mbali mbali kwanza kuhakikisha ya kwamba ni nimezungumza na watu wote ambao wanausia katika michakato hayo na kuwahakikisha ya kwamba wote na waofanya wana wanapata akili na kufikiria namna ambavyo wanaeza epuka.

Naam, kitu ambacho kinanifanya mimi nitulie ni baada ya siku ndefu mimi hupenda kufikiria yale yote yametendeka kwa jina ya kimombo wanasema meditation. Na, kila wakati ninapo fikiria yale yote yametendeka ni mimi hujipata nahisi vizuri, nahisi kama nimetulia.

Mchezo ambao mi ningependa kujaribu ni mchezo wa voliboli. Na nafurahia sana kila mara ninapokuwa kwenye mtandao. Nikiona namna wachezaji wanavyocheza mchezo huo, na ningefurahia sana nikicheza pia, nikuwe miongoni mwao nicheze ningefurahia sana.

Naam kumbu kumbu nzuri ambaye ninayo utotoni ni nilipofanyiwa sherehe ya kuzaliwa na mamangu mzazi. Nakumbuka mama alinifanyia sherehe iliyo kuwa mzuri kabisa kwa mbali nitengenezea keki ambaye nilikula na marafiki. Na akanipa zawadi mbali mbali ambaye siezi sahau hadi wa leo. Naam.

Tathmini za kazi ni mzuri kabisa kwa sababu zinasaidia kujua ubora ambao kazi ilifanywa na umbali ambayo ilifanywa. Na pia inasaidia kujua na kufanya uchunguzi unaofaa katika kazi na hiyo ni ni sawa sana kwa kuboresha.